Kwa kusema kweli, tabia ambayo mimi naichukia kwa kibinafsi ni tabia ambayo watu unapata mtu anapenda kuongelea mwenzake kwa chuki ama pia kumsengenya mwingine na kumsingizia mambo ambayo siya kweli, hio ni tabia ambayo misipendi. Tabia ingine ambayo mi sipendi ni watu ambayo wanadharau sana. Watu ambayo wanoonyesha wengine madharau na kuwaona kama si binadamu. Iyo ni tabia ambayo mimi kwa kweli sipendi kwa hakika. Napenda watu ambayo wanaupendo, wanaa wana shugulikia wengine kama binadamu na kwa shugulikia na adabu na upendo.

Kazi ya nyumba ambayo kwa ukweli mimi siipendi kwahakika na naichukia ni kazi ya kufua nguo. Mimi ni mtu ambaye napenda kufanya kazi zote lakini isikue ni kazi ya kufua nguo. Napenda kazi ya kuosha nyumba, kupanga nyumba, kuosha vyombo ama saa zingine kupika. Lakini kazi ambayo inahitaji nifue, ni anike, ni anue, ni kunje ni kazi ambayo kwa kweli mimi siipendi na jinsi ninavyo pata naweza kufanya hii kazi nahakikisha kwamba na weza kuandika mtu ambaye atakuja anifulie anaeza kuja labda mara moja ama mara mbili kwa mwezi Akuje afue nguo zangu alafu kazi ambayo itanibakia mimi kufanya ni kazi ya kukuanuwa na kukunja vizuri ni ipange. Lakini mimi ni mtu safi na mimi napenda pia kufanya usafi kwa wingi kuhakikisha kwamba nyumba yangu iko safi na inanukia vizuri.

Hali ya hewa ambayo naipenda kwa kweli ni hali ambayo imetulia na hua haina baridi mingi ama joto jingi sana. Kwa ngu mimi napenda kukaa kwa mandhari ambayo hewa ni safi, hakuna moshi nyingi ama uchafu mwingi, hiyo ndo hewa ambayo miufurahia kwa sana.

Chakula kigeni ambayo nimewai kujaribu, kwanza ilikuwa chakula ya wa italiano. Chakula hii ilikuwa tamu sana kwa kweli. Na naeza sema kwamba ni chakula ambayo naeza ambia watu wengi wapate kuijaribu. Kwa pia ni chakula ambayo bei yake si ghali sana. Na unaeza ipata katika hoteli ya wa italiano. Pia ukaeza enda pahali kama Mombasa unapata hoteli zao zimejaa kwa wingi. Na ni chakula ambayo ni kizuri.

Sheree ambayo, sheree ambayo inanipendeza kwa kweli ni sheree ambayo tunapata kujumuika kama familia, kukaa pamoja, kupika, kukula, na pia kupiga gumzo. Na kwa sana sana, sheree mbayo nimeifuraya sana kwa kusherekea kwa hizi miaka zote ni krismasi. Kwa sababu krismasi, tunapata kukaa pamoja kama familia, tunapata kujumuika pamoja, tunapata kupika. Pia wakati mwingine, tunatembea katika maeneo mbali mbali kama familia. Pia, ni sheree mbayo inaleta watu wengi pamoja, mandugu, madada, marafiki, majirani. Na pia tunaweza kushukuru kwa vile mwaka ambao umekuwa na katika sheree hii inanipendeza kwa sababu unapata tunachinja mbuzi ama ngombe na kuna nyama mingi ya kusherekea, ya kupikwa, ya kukarangwa, ya kuchoma yani chakula wakati huu ni chakula tamu tamu.

Kwa mara kwa mara, mtu ambaye yote ambaye ni mwanabiashara, changamoto ambayo unapata watu wanabiashara wenge wanasema ni kwamba kuna wakati ambayo unapata kuna wateja wengi na pia kuna wakati ambayo wateja si wengi. Kwa mda ka huu, neza sema kwamba, wateja, wengine pia waneza kuwa ni wamakasiriko na wanakisirani mingi. Ama sa zingine unapata kwamba pesa haipo sana, kusasababu kuna wakati ambapo pesa hiko nyingi na sa zingine pesa ni kidogo.

Filamu ambazo nazipenda kwa sana ni filamu ambazo zina hadithi ya story nzuri. Kwa hivo, unapata filamu ambazo ni za mapenzi. Kwangu mimi ni mtu ambaye napenda mapenzi, napenda kuona watu wakipendana. Napenda pia nikiona mapenzi ikishinda. Filamu ambazo utapata nafuatilia mara kwa mara ni filamu za mapenzi.